Kuhusu wasilisho na hisi ni jambo muhimu sana Wasilisho nzuri hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa wazi kujiamini na kuwasilisha wengine waelewe ujumbe ninao taka kufood kisha Mara nyingine linaweza kuleta hofu kidogo hasa mbele ya watu wengine Lakini nikijiandaa vizuri kuelewa mada na kupanga hoja ya kufanya mazoezi uongea ujasiri wangu.

Napenda kufanya mambo mengi mazuri na familia yangu Kwanza kabisa napenda kutumia muda na kuzungumza nao kushirikiana hadithi za kila siku na kucheka pamoja Maana hilo huimarisha upendo na umoja Pia napenda kula chakula pamoja Hasa wakati wa wikendi au sherehe kwa sababu ni wakati mzuri wa kubadlishana mawazo na kufurahia uwepo wa kila siku na mmoja.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza inanisaidia kuanda nyaraka kama CV, barua pepe na ripoti kufanya utafauti mtandaoni na kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi la makala Pia hutumia kuwasiliana kama kutuma barua pepe, kushirikia mikutano na mtandaoni au kuwasiliana na marafiki wenzangu.

Natumia muda wangu wa bure kwa mambo yanayo saidia kupumzika na kunijenga Mara nyingi napenda kusikiza muziki kutazama filamu au vipindi na kusoma makala ama vitabu vinavyo ongeza maarifa Pia napenda kujifunza vitu vipya hasa vinavyo husisha teknolojia na ujuzi ya kazi kwa sababu hunisaidia kujiendeleza binafsi wakati mwingine hutumia muda wakuu kufanya mazoezi mepesi.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii naitumia zaidi kuwasiliana na marafiki za familia kupata habari mpya na kujifunza kupitia ukurasa na elimu ya teknolojia Pia hunisaidia kushirikiana mawazo kufuatilia fursa ya kazi au masomo na kuburudika kwa kutazama picha video na kusoma maoni ya watu wengine Hata hivyo hujitahidi kuitumia sana kiasi ili isichukue mda mwingi sana.

Mimi binafsi napenda kuangalia video kwenye YouTube kwa sababu kuna kila kitu. Kutoka kwa tutorial za kupika teknolojia hadi burudani na memes Wakati mwingine napenda kuangalia video fupi fupi kutoka TikTok au Instagram. Hasa zile za kuchekesha au mitindo mpya na kutumia ni filamu na mfulilizo napenda kutumia Netflixi au Disney kwa sababu ubora wa video ni mzuri na story zake zinavutia.

Ningependa kutembelea Misri ya kale hasa piramidi ya Giza na ama hekalu ya Firao ni maajabu kufikiria jinsi watu waweza kujenga mambo makubwa kama hayo ya teknolojia na wakati huo ni historia ya kushangaza sana. Ningependa kutembelea Roma ya kale kuona mabaki na majengo ya kale ili kuona jinsi maisha yalivyoendelesha huko zamani. Au labda miji ya Pachu au Peru ili kuona historia.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ningesema hivi, kwa kawaida anapenda chai ya asubuhi asa ile ya tangawizi kidogo au chai ya masala. Inayofanya nitoke usingizini kidogo na ni njia nzuri ya kuanza siku kwa utulivu. Nikiwa kazini, wakati mwingine napenda chai ya kahawa, expresso au capuchino haina kupita kiasi, inatoa nguvu kidogo na inafanya akili iendelee kufanya kazi.

Ushirikiano katika timu ni muhimu sana na mimi napendelea kutumia mbinu kadha ili kuhimiza kwanza kuwasikiliza wengine kwa makini pili kushirikiana mawazo yangu kwa uwazi tatu kutoa au kupokea marejesho ya kwa hekima nne kushirikiana kwenye majukumu tano kuongeza motisha ya pamoja kwa ufupi ushirikiano unahitaji mawasiliano heshima na uwazi timu yenye ushirikiano mzuri mara nyingi huleta matokeo bora kuliko kazi ya mtu mmoja peke yake.

Napenda kuamka na jua. Kuamka na jua mapema kunanipa utulivu, muda wa kupanga siku na kufanya mambo muhimu kabla kelele ya siku kuwa hazijaanza asubuhi huwa na hewa safi na akili iko wazi zaidi, lakini pia napenda kulala mapema kwa sababu usingizi unanifanya niamke nikiwa na nguvu na hali mzuri. Kwa hivyo kwangu mchanganyiko mzuri ni kulala mapema ili niweza kuamka mapema.

Ningesema napenda tabia kadhaa sana kwa wengine lakini moja ya muhimu ni ukweli na uwaminifu watu wanaonyesha wazi na hishima mara zote hufanya mazungumzo kuwa rahisi na ni rahisi kuamini na kushirikiana nao Pia napenda wabunifu wanao shirikiana wale wanawa toa mawazo mapya wanasaidiana timu na hawataogopa kuchangia bila uwoga bila shaka tabia ni huruma na kuzingatia wengine ni kubwa sana kuangu wazi wanaojali wengine wakisaidia bila kutaka pongezi hufanya mazingira kuwa mazuri na yenye furaha.

Napenda kula wali maharagwe mara nyingi na chakula rahisi kinachotoa njaa ni kaa vizuri tumboni pia ni kawaida katika sehemu nyingi Hivyo ni rahisi kupata kila siku pia napenda matunda kama ndizi matikitiki kwa sababu ni tamu kidogo yenye afya na unaweza kuichukua popote na kwa kwa wakati wa mchana au jioni napenda samaki na kuku Uliopikwa kwa viungo vizuri ni ladha mzuri na hufanya chakula kiwe kamili.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kuchunguza mambo mapya mambo kuingia kwenye dunia tofauti kupitia kitabu, makala au hata vielimu ni kujifunza mambo mapya kila siku na kuifanya, nijisikie furaha na kuridhika Pia napenda kutembea nje na kuwa na muda wa asili kama kutembea kwenye bustani misitu au pwani.

Ndio nimewai shai fikiria kuanzisha biashara yangu Kwanza wazo la kujitegemea kufanya mawa amuzi yangu na kuona kitu kinakua kwa juhudi zangu mweyewe linavutia sana.Ningependa biashara ambayo inahusiana na huduma za teknolojia labda kinachosaidia watu kurahisisha kazi zao za kila siku au kupata tarifa la uwarahisi Pia ningependa kuhakikisha biashara inataadhmini halisi kwa watu sio faida tu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni ni rahisi kupata tarifa haraka na naweza kuchagua mada ninazo zipenda kama vile teknolojia afya au mambo ya dunia pia napenda kusoma wakati wowote kupitia simu ya kompyuta. Hata hivyo kusoma gazeti la karatasi kuna ladha yake pia hasa asubuhi ukiwa umetulia na kikombe cha chai linanipa hisia na utulivu umakini zaidi bila bugudha za simu.

Ndiyo, napenda kujifunza historia historia inasaidia kuelewa jinsi watu waliishi zamani makosa waliofanya na mafanikiyo yao Inanifanya nione mambo ya sana kwa mtazamo wa mapana zaidi Napenda historia inayeuhusu tamaduni za vita za zamani na maendeleo ya sayansi Kwa sababu inaonyesha jinsi binadamu walivyo badilika kujifunza kwa muda.